Chakula ninacho kipenda jioni ni pilau na kuna sababu nyingi zinazofanya nikipende sana hasa kama mkenya kwanza pilau ni chakula chenye harufu nzuri sana mara tu ni kinapoanza kuchemka mchanganyiko wa viungo kama iriki mdalasini karafuu ujira na vitunguu unatoa harufu ambayo inamfanya mtu ajisikie njaa hata kama tayari amekula pili pilau ni chakula kizito kinachotosha kutuliza mwili baada ya siku ndefu.

Ndiyo napenda kujaribu vyakula vipya hasa kwa sababu kunipa nafasi ya kugundua ladha tofauti mtamaduni mbali mbali na mbinu mpya za upishi kujaribu chakula kipya ni kama safari ndogo ya ugunduzi kila mara ninapo onja kitu ambacho sijawai kula napata uzoefu mpya labda harufu tofauti mchanganyiko mpya wa viungo na njia ya kupika ambayo sikuwai kufikiri ingeza kuwa nzuri.

Kipawa nilichonacho ni ya uwezo wa kuwelewa watu na kuwasaidia kupitia mawasiliano ya wazi, tulivu na busara. Hiki ni kipawa ambacho kimenisaidia sana katika maisha kila siku, kazini, shuleni na hata kwenye mahusiano ya kawaida. Napenda kuelewa watu wanachopitia kuchunguza kwa makini na kutoa ushauri au maoni yanawasaidia kuona mambo kwa upande mwingine. Pia nina kipawa cha kupanga na kuandaa vitu vizuri.

Natumia mda wa kutosha, mtandaoni kila siku ingawa najaribu kueka katika wiki wangu kinachofaa na chenye maono. Kwa kawaida natumia kati ya masaa tatu hadi tano mtandaoni kwa siku. Muda huu maranyingi ugawanyika kulingana na shuguli kama vile kazi na majukumu ya kila siku mawasiliano ya kijamii burudani na kujifunza.

Ndio napenda kula popcorn kwa sababu ni chakula cha mwafaka kwa burudani haswa wakati ya kutazama filamu au tv. Ladha yake ambayo mara nyingi ni chache kidogo za chumvi au sukari sana. Hunifanya ni jisikie furaha na comfort bila kuwa mzito sana. Popcorn pia ni raisi kula. Haina kuhitaji vifaa vingi unaweza kuunda kwa haraka nyumbani. Au kununua tayari kutoka kioks au cinema.

Wakati wa mapumziko kazini napenda kutumia muda huo kupumzika, kurahisisha akili na kuchaji nguvu. Kawaida napenda kufanya mambo kama kutembea kidogo, kunywa chai au kahawa kuzungunza na wezangu kupumzika kimwili na kisaikolojia pia.

Mwandish wa vitabu ninaye mpenda ni ngugi wa thiongo. Napenda ngungi kwa sababu anaandika kwa lugha inayokaribia maisha ya siku ya waKenya na Afrika kwa ujumla. Kuchambua maswala ya kijamii kisiasa au na kitamaduni kwa fasaha. Tabuhu ya ukia vina burudani balipea vina burudani balipea vinafundisha mamba ya istoriaa. Nesha watu wa kwaida na changamato za jami. Kwa mfano vitabu vyake kama pitos of blood na devil on the cross vinaonesha changamoto za ukosefu usawa ukuloni Nanguwa za kijamiu kutuki vikibeba ujumbe wa matumaini na ujasi.

Mahali pa historia wa ningependa kutembelea ni Fort Jesus Mombasa. Sababu ku ni kwamba Fort Jesus ni alama muhimu ya historia ya Kenya na pwani ya Afrika mashariki. Kijumuisha historia za ukoloni, wakireno na wingereza. Usana wa kibiashara na wasia, warabu na wazungu na mikakati ya kijeshi ya enzi za zamani. Kutembelea Fort Jesus hii kunanipa fursa ya kujifunza kuhusu. Historia ya kibiashara utamuduni wa pwani na mapambana ya kihistoria ya leo kwa nadhari kubwa kwa jamii ya Mombasa na Kenya Kwa jumla.

Ndio napenda kucheza mchezo video ingawa si kila siku ninayapenda kwa sababu hayana changamoto mbunifu la burudani na pia ni njia nzuri ya kupumzika baada ya shughuli nyingi kile kinachonivutia zaidi kwenye michezo ya video ni mambo kama changamoto za kiakili kujiingiza kwenye hadithi burudani na kupumzika kucheza na marafiki.

Ndio napenda kupika kwa sababu kunanipa nafasi ya ubunifu furaha na kurahisisha maisha yangu napenda kupika kwa sababu ni njia nzuri ya kujeleza, kwa kukuchanganya viungo, kujaribu ladha tofauti na kuunda chakula kinachopendeza si tu kwa macha bali pia ladha aidha, kupika kunasaidia kuokoa pesa na pia kudhibiti afya.

Ndiyo, napenda kuifadhi vitu vya thamani, haswa vinavyo husiana na kumbukumbu au thamani ya kipekee. Vitu hivi vinaeneza kuwa vitu vya kumbukumbu kama picha, zawadi kutoka kwa marafiki au familia. Pili vitu vya kipekee kama simu ya thamani, kompyuta, au vifaa vya kazi vinavyo itajika sana. Vitu vya kipekee kisasa au vya kiutamaduni, izi ni zawadi sana ndogo au collectibles. Ambazo zina thamani ya kipekee na mara ingine hupatikana kuhurasi kini.

Sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu kuanza siasa mara nyingi huleta wa migawanyiko hasa miongoni mwa rafiki au kazini. Watu huwa na mitazamo tafauti sana na mara mingi mijadala ya kisiasa inaweza kugeuka kuwa mabishano au hisia kali. Pili siasa huwa na taarifa nyingi zinazo badilika haraka na mara nyingi watu hujadili kwa hisia zaidi kuliko hoja.

Napenda majira ya masika, yaani 'rainy season', sababu kuni kuma majira haya hutoa hali ya hewa tulivu na baridi kidogo baada ya, baada ya joto la masika ya kwanza. Napenda jinsi hio mvua inavyopiga taratibu kuunda sauti ya utulivu ambayo inaweza kupunguza 'stress'. Na kufanya akili iwe tulivu. Hali hii pia, inasaidia kupunguza vumbi na joto na kufanya mazingira ya nje kuwa safi na yenye mwanga mzuri wa kijuani.

Kila asubuhi napenda kuanza siku yangu kwa utaratibu na hunipa nishati tulivu na maandalizi ya siku nzima. Jinsi napanga asubuhi yangu ni kuamka na pumzi za kina napumua kwa utulivu na kuamka na kuchukua muda kidogo kufikira siku ili hapo mbele kuoga na kujisafisha kunywa maji au chai au kahawa, fanya mazoezi, madogo na kupanga siku.

Mimi ni mtu wa kuwahi kwa sababu napenda kupanga mambo mapema na kuhakikisha kila kitu kiko sawa kabla ya muda kufika. Sababu kuu zinazofanya nipende kuwahi kuliko kuchelawa ni hunipa utulivu wa akili, ninaepuka msongo wa mawazo, ninapanga mambo vizuri na inakuza nidhamu na uaminifu.

Mimi ninapendelea kitanda kilicho katikati si kigumu kupita kiasi wala laini sana. Hio ni sababu kitanda kigumu kupita kiasi kinaweza kusaidia mgongo kwa watu fulani lakini mara nyingi husababisha maumivu ya mabega au nyonga kwa sababu mwili hauzami vizuri kitanda laini sana hushikilia mwili kupita kiasi na kusababisha mgongo kukosa mpangilo mzuri hivyo mtu anaweza kuamka mchovu.

Namshugulikia mteja kwa njia ya heshima uvumilivu na kusikiliza kwa makini. Hapo ndiyo maana namna ninavyo penda kuwa hudumia. Kwanza nasikiliza bila kutatiza. Natoa majibu ya wazi na ya kweli na hubaki mtuulivu hata wanapoka sirika. Natoa suluhisho haraka iwezekanavyo na nafuatilia mpaka ni hakikishe amerithika.

Ndio, nimewahi kutembelea ziwa na uzoefu huo huwa unanifanya nijisikie karibu zaidi na asili. Kwa mfano, kama ningekuwa na nafasi ya kutembelea ziwa naivasha ningependa utulivu wake, upepo mwanana unaotoka juu ya maji na mandhari tulivu ambayo yanasaidia mawazo kutulia. Mazingira ya ziwa huwa tofauti kabisa na ya mji, ni mahali pa kupumzika, kutafakari na hata kufurahia matembezi mafupi kando ya maji.

Ndiyo, napenda kuimba ingawa siwezi sema mimi ni mtaalam. Naipenda kwa sababu kuimba kuna leta hisia furaha, kupunguza msongo wa mawazo na kuna saidia kujiweka katika hali nzuri. Wakati mwengine na imba tu kimoyomoyo nikifanya shughuli ndogo ndogo na mara nyingine napenda kusikiliza mziki alafu kuimba pamoja na utaratibu tu.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunifanya nijisikie vizuri zaidi kwa sababu hauumizi macho. Hasa wakati wa kufanya kazi kwenye komputa au kusoma. Ninaona aina hii ya mwanga inaongeza utulivu na inafanya mazingira yawe na hali ya comfort bila kuwa na glare nyingi. Mwanga mkali mara nyingi huleta uchovu wa macho na wakati mwingine hufanya mazingira yaonekane kama hayana utulivu.

Kila mwezi kazini, uwa naweka malengo yangu kwa utaratibu ule wa wazi unaopimika na unaweza kufikiwa. Kwanza kabisa napitia kazi zote za mwezi uliopita ili kuona nini iliweza kufanya vizuri na wapi niilikumbuka, nilikumbana na changamoto. Baada ya hapo huwa nagawanya malengo yangu katika makundi matatu. Kwanza ni malengo ya lazima, pili malengo ya ukwajibi na usina tatu malengo ya timu na ushirikiano.

Kwa kawaida, napenda kwenda madukani wakati ambao usio na msongamano ili kununua kwa utulivu bila haraka. Mara nyingi huwa ni asubuhi ya mwishoni mwa wiki kama vile Jumamosi, na jioni za siku za kazi, wakati wa ofa au mauzo ya msimu. Kwa ujumula, napenda kuenda madukani wakati nitatumia mda mfupi bila presha na bila msongamano.

Wakati wa baridi kali, napenda kuchukua hatua za kwa kisha nafaa na ninafurahia hali hiyo kwa utulivu. Baada vitu ninavyovifanya ni kuvalia nguo za joto, kunywa vinywaji vya joto kama vile chai, kahawa au cocoa ya joto. Hukaa ndani, mara nyingi napendelea kukaa ndani ya nyumba au ofisi yenye joto, mazoezi madogo na kushirikiana na familia au marafiki.

Napenda kutumia muda wangu na marafiki kwa shughuli zinazo furahisha na kujenga usana na kutoa burudani. Baadhi ya mambo nayopenda kufanya ni kusema na kucheka, kula pamoja, kushiriki michezo, kutembelea maeneo tofauti, kujifunza pamoja, wakati mwingine napenda kushirikiana katika shughuli za kilimo au kujifunza ujuzi mpya pamoja kama kupika kufanya mazoezi na kujifunza lugha mpya.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kuchora na usanifu wa picha yani graphic design and illustration sababu kuu ni kwamba kuchora na kuunda picha kuna changanya, ubunifu, maono na stadi za kiufundi. Jambo linalonipa nafasi kuelezea hisia ya mawazo au hadithi kwanjia ya kuona.

Ndiyo, mimi ni mtu mbunifu kwa kiwango kikubwa. Ubunifu wangu hauji tu kwenye sanaa mchoro bali kwenye njia ninavyo tafuta suluhisho jinsi ninavyopanga kazi na hata jinsi ninavyo wasiliana na watu. Napenda kufikiria inje ya mipaka kawaida, kujaribu njia mpya na kubuni mbinu ambazo zinafanya kazi kwa raisi na zakuvutia zaidi.

Asubuhi napenda kula chakula kilicho rahisi, chenye virutubisho na kinachonipa nguvu za kuanza siku. Badhi vyakula navyokula mara nyingi asubuhi ni chai au kahawa, pia na chapati, mkate au maharagwe, matunda kama vile ndizi machungwa au apple na mayai au bidhaa za maziwa.

Kwa kawaida na lala takriban saa saba hadi nane kila siku sababu ni kwamba mwili na akili zinahitaji usingizi wa kutosha ili kurekebisha nguvu kumbukumbu na utendaji mzuri usingizi wa masaa hunisaidia pia kuthibiti hisia kuboresha focus kazini au shule na kuimarisha afya kwa ujumla.

Mafanikio niliyopata kazini ni yale yanayohusiana na kuongeza ufanisi wa timu, kufanikisha miradi na kujifunza stadi mpya ambazo zimenisaidia binafsi au kikazi. Kwa kifupi, mafanikio yangu kazini yanahusiana na kufanikisha miradi kwa ufanisi, kuboresha timu, kujifunza stadi mpya na kupata kutambuliwa kwa juhudi zangu.

Likizo yangu ya ndoto ni kwenda zanzibar. Naam huko tanzania ni huko ufukweni wa zi wa bahari ya indian ocean. Ni ngependa kwenda kulisha kobe wahuko. Ningependa kusafiri na dadazangu. Nahitaji kupumzika na pia kutembea kwa wingi.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema kuliko kuwa mtu wa kukaa hadi usiku sana. Sababu ni kwamba kuamka mapena hunipa utulivu na nafasi ya kupanga siku yangu bila haraka. Kwa sabubu mazingira huwa kima, hewa ni safi na maza yako bado. Hayajachoka, napenda kutumia mda huo wa asubui kufanya mambo muhimu kama kupanga kazi. Kusafisha akili. Na kuanza siku nikiwa na nguvu mpya.

Napenda kujikinga na jua kali kwa kuchukua tahadhari zinazo ongeza usalama na afya ya ngozi. Kwanza ni kuvaa nguo zinazofunika mwili kutumia 'sunscreen,' kukaa kivuli au maeneo ya mwanga mdogo. Kunywa maji ya kutosha, kuepuka shughuli nzito za mwili, wakati wa jua kali.

Napendelea kufua nguo angalau mara mbili au tatu kwa wiki kulingana na idadi ya nguo nilizo vaa na shuguliza kila siku. Sababu ni kwamba kufua mara hii, husadia kudumisha usafi kuondoa harufu mbaya na kuhakikiisha nguo zinabaki safi na tayari kutumia aidha, mara nyingi napanga, siku ya kwanza, kufua nguo za kila siku kama mashati suruali na socks, siku ya pili kufua nguo nzito. Zaidi pia nguo zimejaa zinahitaji kuoswha mara moja napenda kupanga ili kufua kwa ufanisi kutumia maji na sabuni vinyo bora na kuzika kavu vizuri.

Apana, mimi ni mzaliwa Nakuru ambaye anaishi mombasa. Hivyo siishi mahali nilipo zaliwa. Sababu, mkomba Nakuru ni jiji la mlima hali hayao baridi kidogo wakati mmbasa ni jiji la pwani li ya njiju tuzaidi na unyevu nyevu. Kushi mombasa kuna nipa fursa ya kufurahia bahari, shughuli za pwani na mabadiliko ya maisha ya kila siku ambayo ni tofauti sana na maisha ya Nakuru.